Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzikilizana na kuzungumza, kula pa moja, kusaidiana, kila moja kusaidia mwenzake katika majukumu, kucheza na kufraia pamoja, ilikuondua msongo wa mawazo, pia napenda kuketi na kujifunza hapo pa moja kwa kushirikiana na marifa.

Na washugulikia wateja kwa njia ya heshimu na uvumilivu kwa ufupi na washugulikia kwa kusikiliza kwa umakini ili kuelewa swali na tatizo vijonalo ili kutatua. Nasikiliza kwa kujibu kwa heshimu kwa kutoa majibu saizi na yenye uwazi. Pia na wasikiza kwa na uvumilivu pia na wasaidia kutatua tatizo na pia na wasikiliza kwa kuwa heshimu na kuwapea muda. Kujieleza kama wateja.

Ndio naweza kufuatilia na kueleza matukio ya kimataifa namna ya kielimu, naweza kueleza yanayoendelea duniani, kutuo muktadha wakihistoria, pia naweza kuchambua adhari zake kwa nchi balimbali au dunia kwa ujumla, pia naweza kujibu maswali kwa luga raisi bila pendeleo.

Kitambu, ninachokipenda zaidi ni riwaya ya kidaga kimemuozea. Kinaeleza kuhusu utovu wa nidhamu wa wanasiasa. Kwenye ubinafsi na mwisho inatueleza kuhusu kijana anaye anayesaidia kuepuka hayo yote na kurejesha nchi kwa bora.

Mara mingi wikendi napenda kusoma vitabu, vya hadithi, kuwatembelea ndugu na jamaa na marafiki ili kuwa na wakati mwema nao. Pia napenda kusafiri ra nyingine natazama filamu ninazozipenda ili kujiburudisha.

Ninashugulikia uthaifu wangu ukazini kwa kubali mipaka yangu kwa kuomba ufafanuzi mahali ambapo sijaelewa jambo kwa kujifunza kutokana na marekebisho. Pia kwa kuepuka kubahatisha mambo vile vile najifunza kwa kueleza mahali sahihi.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kutoa pongezi kwa kila mshiriki. Kwa kushukuru ushirikiano wa timu pia natoa kwa kujifunza kutokana na mafanikio yao. Pia natoa kwa kuweka kwa malengo mpya. Nakusherehekea kwa ustaha ushindi.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Sababu ina faida kama kupumzisha akili. Pia, inasadia kuongeza mawasiliano ya ana kwa ana. Vile vile, hisadia kufanya shughuli za asili kama vile kusoma vitabu, kutembea na kuzugumza.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kusikiliza kabla ya kuzungumza vile vile nimejifunza kuwa elimu haina mwisho. Tunajifunza kila siku vile vile nimejifunza kuwa makosa ni sehemu ya ukuwaji vile vile nimejifunza kuwa wema hurudi kwenye kutoa.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kama vile kujifunza na kuchakata taarifa. Haya ni mazoezi yanayosaidia akili. Kujibu maswali mbalimbali ambao hunifanya niwemakini zaidi. Kujiboresha kupitia marekebisho. Vile vile. Kudumisha utulivu na usahihi bila ya kuchoka.

Ndio napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kwanza ni mazoezi ya enye afya na ni rahisi kusaidia kupunguza msongo wa mawazo, kusaidia kufikiria vizuri pia na haina garama, vilevile huunganisha na mazingira.

Ndiyo mimi huweka picha za ngu mtandaoni ili kushiriki kumbukumbu na marafiki mara ingine ili kujieleza au kuonyesha vipajivya ngu vile vile mimi huweka pia kwa biashara au kazi mara nyingine.

Napenda harufu inayokuja baada ya mvua kunyesha ambayo huleta hisia mpya na tulivu. Vile vile napenda harufu ya kahawa mchangamsha akili. Harufu ya maua huleta amani na furaha. Vile vile napenda harufu ya hewa safi asubuhi ambayo hunipumzisha moyo.

Asubuhi mimi hunywa chai ya kahawa ambayo inanisaidia kwa makini siku mzima pamoja na mkate ambayo hunipa nguvu na mayai ambayo hunisaidia kujenga mwili vile vile mimi hula ndizi ambayo ni vitamini.

Muziki ambao mihupenda kusikiliza ni muziki wa rumba, hunisaidia kwa utulivu wa akili, na kusikia vizuri vile vile, mihupenda muziki wa gospel, ambao hunisongeza karibu na mumba wangu.